Ningependa kuzungumzia ratiba yangu ya asubuhi Kila siku Mimi huwamka mapema sana Kwa kawaida mwendo wa saa kumi na mbili asubuhi Jambo la kwanza nalofanya ni Jambo la kwanza nalofanya ni kutoa shukrani kwa siku mpya Kisha mimi hukunywa glasi kubwa ya maji ili kuamsha mwili wangu Baada ya hapo, mimi hupenda kufanya mazoezi kidogo ya kunyosha viungo ili kondoa uchovu wa usiku. Kisha mimi huoga na kujianda kwa ajili ya kazi. Chakula cha asubuhi ni muhimu sana kwangu. Kwa kawaida, mimi hupenda kunywa chai ya maziwa na kula mkate au matunda kama ndizi au maparachichi ili kupata nguvu ya kutosha. Kabla kuondoka nyumbani au kuanza kazi yangu kwenye kompyuta, mimi hupitia orodha yangu ya mambo ya kufanya. Tuduu listi. Hii ina nisaidia kuwa na mpango mzuri na kutopoteza muda. Asubuhi ni wakati wangu ninao upenda zaidi kwa sababu kuna utulivu mwingi na akili yangu inakuwa ime changamka. Hiyo ndiyo ratiba yangu ya kila asubuhi inayo fanya siku yangu iende vizuri.

Ningependa kuzungumzia mada inayo vutia sana michezoni. Na ni mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa muda wote. Kwangu mimi, jibu ni Lebron jones, James, Lebron James. Mpira wa kikapu ni mchezo unao hitaji nguvu, akili na uvumilivu. Na Lebron ameonyesha sifa hizi kwa ziada ya miongo miwili sasa. Tangu alipo anza kucheza katika ligi ya NBA mwaka wa elfu mbili na tatu. Amebadilisha jinsi mchezo huu unavyochezwa duniani kote. Kuna sababu nyingi kwanini na mwona yeye kuwa bora zaidi. Kwanza uwezo wake wakufunga pointi, kutoa pasi na kuzuia wapinzani ni wapekee sana wa mchezaji wakimo chake. Pili, urefu wa muda ambao amekaa katika kiwango cha juu ni wa kushangaza. Hata akiwa na umri mkubwa, bado ana shindana na vijana wadogo na kuonyesha ukongwe ni ufundi wa hali ya juu. Ameshinda mataji mengi ya ubingwa na timu tofauti kama Miami Heat, Cleveland, Cavaliers na sasa Los Angeles Lakers. Zaidi ya uwanjani, Lebron ni kiongozi na mfano wa kuigwa kwa vijana wengi. Anatumia utajiri na ushawishi wake kusaidia jamii. Hasaa kupitia shule alioanzisha kwa ajili ya watoto wasio jiweza. Kwa sababu ya mchanganyiko huu wa ufundi, uwanjani na utu wake nje ya uwanja. Na amini kabisa yeye ndio mchezaji bora zaidi wa mpira wa kikapu kuwahi kutokea Hilo ndilo langu kuhusu mchezaji bora wa kikapu.

Ningependa kuzungumzia mada ya usafi wa mwili hususan Swali la ni mara ngapi mimi huoga kwa siku Kwa kawaida mimi huoga marambili kwa siku Maraya kwanza ni ya subuhi mapema baada ya kwa mka Hili kuchangamisha mwili na kujiandaa kwa shugli za mchana Kuoga subui kuna nisaidia kuondoa usingizi na kunipa nguvu ya kuanza kazi nikiwa nadhifu na mwenye harufu nzuri Mara ya pili mimi huoga jioni au siku kabla ya kulala Hii ni muhimu sana kuangu kwa sababu ina nisaidia kuondoa vumbi, jasho na uchovu ulo nipata kutwa nzima Hata hivyo, idadi mara, idadi ya mara inanizuga, inaweza kubadilika, kulingana na mazingira. Kwa mfano, kukiwa na joto kali sana, naweza kuoga ata mara tatu, ili kupoza mwili. Pia, siku ni nazofanya mazuizi mazitu ya viungo, lazima nioge mara. Bada ya kumaliza ili kue kanguzi yangu ikiwa safi na kuzuhia magonjo. Maji ninayatumia pia ya nategemea hali ya hewa wakati wa baridi napendelea majia uvugu vugu. Lakini wakati wa joto maji baridi ndio chaguo langu bora. Na amini kwa kuwa msafi, wamwili ni msingi wa afya bora na kuji amini unapokuwa mbele ya watu. Kufupi kuoga mara mbili kwa siku ndio utaratibu wangu. Mkuu unaonifanya nijisikie vizuri wakati wote.

Ningependa kuzungumzia swali la kiasi cha muda. Ninaotumia mtandaoni kila siku. Ukweli ni kwamba. Katika ulimwengu wa sasa. Ni vigumu sana kukambali na mtandao. Kwa wastani, mimi hutumia kati ya saa tano hadi saa saba mtandaoni. Muda huu unajumuisha matumizi ya simu yangu. Janja na kompüta yangu kwa ajili ya kazi. Masomo na pia burudani sehemu kubwa ya muda wangu mtandaoni hutumika kwa ajili ya kazi na kutafuta maarifa mapya mtandao umekuwa kama maktaba kubwa ambapo Naweza kujifunza kitu chochote wakati wowote Pia mimi hutumia mitandao ya kijamii kama Whatsapp na Instagram kuwasiliana na marafiki na familia ambao wako mbali Hii inatusaidia kuendelea kuwa karibu licha ya umbali wakijiografia. Vile vile, mimi hupenda kusikiliza mziki na kuangalia video fupi za mafunzo ambazo hunisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kila siku. Hata hivyo, ninafahamu kuwa kutumia muda mwingi sana mtandaoni kunaweza kuwa na changamoto. Kama vile kuchoka kwa macho au kupunguza muda wa kufanya mazoezi ya mwili. Kwa sababu hiyo, mimi hujaribu kuweka mipaka kwa mfano. Saa moja kabla ya kulala, mimi huzima simu yangu ilikuipa kili yangu nafasi ya kupumzika. Kwa ujumla, mtandao ni zana muhimu sana ikiwa utatumika kama kwa usahihi na kwa kiasi. Hilo ndilo langu kuhusu muda ninaotumia mtandaoni.

Ningependa kuzungumzia moja ya safari zangu za kukumbukwa na mahali pazuri zaidi Nilipowahi kutembelea ambapo ni viziwa vya zanzibar safari hiyo ilikuwa ya kipekee sana Kwangu kwa sababu nilikuwa na hamu ya muda mrefu kuona uzuri wa pwani na bahari ya hindi Mara tu nilipofika nilivutiwa na ukarimu wa watu wa huko na hewasafi ya bahari ilionikaribisha kwa bashasha. Kitu kilichofurahisha zaidi ni fukwe za mchanga mweupe na maji ya bahari ya rangi ya buluu yaliyokuwa ya kimetameta juani. Nilitumia muda mwingi kutembea ufukweni na kufurahia mandhari ya machoweo ambayo yalikuwa na rangi ya kuvutia sana. Pia nilipotembea mji mkongwe wa Stone Town ambapo nilijifunza mengi kuhusu historia na utamaduni wa Zanzibari. Kula vyakula vya asili kama urojo na pweza wa kuchoma katika soko la forodhani usiku ilikuwa ni uzoefu wa ladha ambao siwezi kuusahau kamwe. Zaidi ya uzuri wa mazingira utulivu niliupata huko. Ule nisaidia sana kupumzika na kurejesha nguvu zangu. Ni mahali ambapo unahisi kuwa karibu na asili na unaweza kusahau msongamano wa maisha ya mjini kwa muda. Kwa mtu yeyote anayetafuta mahali pazuri pa kusafiri na kupata amani ya akili ningependekeza zanzibar bila kusita. Safari hiyo itabaki moyoni mwangu. Kama moja ya nyakati bora zaidi maishani mwangu. Hiyo ndio simulizi yangu kuhusu mahali pazuri nilipowahi kusafiri.

Ningependa kuwapa maelezo kidogo kuhusu mahali ninapoishi. Mimi naishi katika kitongoji kimoja chenye utulivu sana nje ya katikati ya mje. Nyumba yangu ni ya kisasa na inanafasi ya kutosha kwa ajili ya familia yangu. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu mahali pa mali hapa ni ya mani iliopo. Hakuna kelele nyingi za magari na majirani zangu ni watu wakarimo sana. Ambao kila mara usalimiana kwa tabasamu. Ndani nyumba yangu nina chumba changu cha kazi ambapo mimi utumia mda muingi kusoma na kufanya shuguli zangu za mtandaoni. Kuna madirisha makubwa yanaorusu mwanga wa jua kuingia ndani. Jambo linalonifanya nijisikie mchangamfu siku mzima. Nje ya nyumba, kuna bustani ndogo ambapo, mimi upenda kupanda maua na mboga mboga. Mazingira ya huko ni ya kijani kibichi. Na asubuwi mimi ufurahia kusikiliza sauti za ndege wakiimba. Jambo ambalo ni vigumu kulipata ukiwa katikati ya mji mkubwa. Vile vile, eneo langu. Lina huduma zote mbuzote muhimu. Karibu, kuna soko dogo la bidhaya za asili duka la dawa na bustani ya umaa ambapo watu ufanya mazoezi jioni Ingawa ni mbali kidugo na ofisi yangu mazingira haya ya utulivu yanasaidia sana kupunguza msongo wa mawazo Baada ya kazi Kwa ufupi, mahali ninapowishi ni kimbilio langu la amani na ninafurahia sana kusema hapa ndipo nyumbani, hiyo ndiyo maelezo mafupi kuhusu mahali napoishi.

Ningependa kuzungumzia mada inayovutia kuhusu wakati wa jua kali Wakati wa jua kali mazingira hubadilika sana na mwili unaitaji utulivu zaidi ili kukabiliana na jotu Jambo la kwanza ninalopenda kufanya ni kuhakikisha nina kunywa maji mengi ya baridi maji ni muhimu sana wakati huu Ilikuupa mwili nguvu na kuzuia uchovu unaosababishwa na joto jingi Mimi hupenda pia kuvaa nguo nyepesi. Haswa za rangi nyeupe ili kupunguza joto mwilini lini. Kuhusu sababu zenyewe mimi upenda sana kutafuta kivuli. Haswa chini ya mti mikubwa yenye upepo mwanana. Ikiwa niko nyumbani. Mimi hutumia wakati huo kusoma kitabu au kusikiliza podcasti nikiwa nimepumzika. Lakini shuguli ninayo ipenda zaidi wakati wa jua kali. Ni kuenda kuogelea hakuna kitu kinachoburudisha kama kuingia kwenye maji baridi wakati jua likiwa utosini hii inanisaidia kupuoza mwili na wakati huo huo kufanya kufanya mazoezi kidogo.ili siku karibu na bwawaa la kuogelea mimi hupenda kula matunda yanayokatisha kiu kama vile tikiti maji au machungwa Pia, wakati wa jua, kali ni wakati mzuri wakupumzika ndani ya nyumba na kuepuka miali mikali ya jua, inayoweza kudhuru ngozi. Mimi hupunguza shuguli nzito za nje, mpaka jua linaponza kupungua, nguvu kuelekea jioni. Jioni ikifika, mimi ufurahia kutembea kidogo wakati hewa, inapoanza kuwa ya ubaridi. Kwa ufupi wakati wa jua kali kwangu ni wakati wakujipoza kunywa maji na kufurahia shughuli za majini Hivo ndo mimi hutumia muda wangu katika joto kali.

Ningependa kuzungumzia moja ya michezo ninayoipenda zaidi duniani ambayo ni kuogelea Swali la kama napenda kuogelea linajibu raisi sana Ndiyo napenda sana Kwangu mimi kuogelea sio mazoezi ya mwili mbali ni njia ya kipekee ya kupumzika na kuungana na asili Tangu nikiwa mdogo nimevutiwa sana na maji Iwe ni kwenye bwawa la kuogelea mtoni au hata baharini. Kuna hisia ya fulani ya uhuru unaopata unapokuwa ndani ya maji. Ambayo huwezi kuipata mahali pengine popote. Kuna sababu nyingi kwanini kuogelea ni mchezo bora kwangu. Kwanza ni mazoezi yanayohusisha mwili mzima bila kuumiza viungo. Yanasaidia kuimarisha moyo, mapafu na misuli yote kwa wakati moja. Pili kuogelea ni tiba nzuri ya akili. Wakati nikiwa ndani ya maji, sauti za nje hupotea na ninaweza kutafakari na kuondoa msongo wa mawazo wa siku nzima. Napenda sana kuogelea nyakati za asubuhi wakati maji yakiwa na ubaridi kidogo. Kwani inanifanya niamke na kuwa na nguvu siku nzima. Pia wakati wa likizo, mimi hufurahia sana kwenda pwani na kuogelea kwenye maji ya chumvi. Huko nikifurahia mawimbi ya bahari. Mwisho, naamini kila mtu anapasa kujifunza kuogelea. Sio tu kwa ajili ya furaha, mbali pia. Kama ujuzi, muhimu wa usalama. Ni mchezo ambao hauchagui umri. Kuanzia watoto wadogo hadi wazee. Wote wanaweza kufurahia maji. Kwangu mimi, siku yangu huwa bora zaidi, nikipata nafasi ya hata nusu saa ya kuwa ndani ya maji. Kwa ufupi, kuogelea ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu na nitendelea kufanya hivi mpaka miaka mingi ijayo. Hilo ndilo langu kuhusu mapenzi yangu ya kuogelea.